Kiongozi mzuri anahitaji kuwa na mchanganyiko wa sifa zinazomfanya awe mfano na msukumo kwa watu anao ongoza. Kwanza, uadilifu ni msingi bila uaminifu na uwazi. Watu hupoteza imani. Pili, maoni makubwa ni muhimu. Kiongozi lazima awe na dira ya kuelekeza jamii au shirika lake. Pia, uwezo wa kusikiliza na kuwasiliana kwa uwazi hujenga mshikamano na heshima. Ujasiri na udhabiti husaidia kiongozi kusimama imara katika changamoto. Huku huruma na utu zikimfanya aelewe mahitaji ya watu wake. Aidha, kiongozi bora huonyesha nidhamu na uwajibikaji. Akihakikisha matendo yake yanaendana na maneno yake. Hatimaye, kiongozi mzuri hujenga timu sio kwa kuamirisha tu bali ya kushirikana na kuhamisha wengine kufika malengo ya pamoja.

Habari, napendelea kusoma kwa sababu, kunanipa nafasi ya kugundua maarifa mapya na kuingia katika ulimwengu tofauti. Kusoma vitabu, makala, au hadithi, kunanifundisha mambo mapya na kupanua fikra zangu. Hata hivyo, kuandika pia ni muhimu sana kwa sababu, kunanipa nafasi ya kueleza mawazo yangu. Kushirikisha hisia na kuunda kitu cha kipekee. Kusoma ni kama kupokea hekima na kuandika ni kama kurudisha kwa ulimwengu kwa mitindo wangu. Kwa hivyo, vyote viwili vinakamilishana kusoma hunijenga ndani na kuandika hunisaidia kutoa nje kile nilichojifunza. Ni kama pumzi ya kuingia na kutoka. Moja bila jingine haikamiliki.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani kwa uangalifu mkubwa. Kitu cha thamani hakimanishi tu dhahabu au pesa, bali pia kumbu kumbu, nyaraka muhimu au zawadi yenye maana ya kihisia. Ninapo hifadhi kitu cha thamani huwa nahakika nimeweka mahali salama, ambapo hakita haribika wala kupotea. Pia, ninapenda kufuata maagizo kwa sababu kuna nisadia kuwa na mpangilio na kuepuka makosa. Kufuata maagizo ni kama ramani inayo tuongoza kufika kunako takikana bila kupotea njiani. Hivyo basi, kuhifathi kitu cha thamani na kufuata maagizo ni mambo mawili yanayo husiana. Vyote vinahitaji nidhamu uangalifu na uajibikaji ili kuhakikisha usalama na mafanikio katika maisha ya kila siku.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka ya wazi na kupanga muda vizuri. Kwanza, ninahakikisha majukumu ya kikazi yamepangwa kwa ratiba ili nisipoteze muda na pia nipate nafasi ya kupumzika. Pili, ninatoa kipaumbele kwa familia na marafiki kwa sababu mahusiano ya kijamii huleta furaha na nguvu mpya. Pia, ninahitaji kujipa muda kwa kujihusisha na mambo ninayoyapenda kama kusoma au mchezo. Ili akili na mwili viwe na usawa. Kuhusu kufuata maagizo naamini ni misingi na wa nidhamu na mafanikio. Maagizo hutupa mwongoza na kufanikisha kazi bila kuchanganyikiwa. Hivyo basi kwa kupanga muda, kuheshimu mipaka na kufuata maagizo naweza kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha ya kibinafsi.

Mimi natumia kompyuta zaidi kwa ajiri ya kujifunza na kufanya kazi. Kila siku ninapokaa mbele ya kompyuta, inanisadia kupata taarifa mpya kupitia mtandao na kujibu maswali kwa haraka. Pia natumia kompyuta kuandika makala, kuandaa ripoti na kuhifadhi kumbukumbu muhimu bila hofu ya kupotea. Wakati mwingine, ninaitumia kwa mawasiliano kama vile kutuma barua pepe na kuzungumza na marafiki au wenzangu wa kazi. Kompyuta hunirahishia pia kutazama video za mafunzo na kusikiliza muziki jambo linalolifanya nijisikie uhuru na kuburudika. Kwa hivyo, sababu kuu ninayotumia computer ni kujifunza, kufanya kazi kwa ufanisi na kuwasiliana kwa urahisi na ulimwengu mzima. Asanti.

Ndio natumia teknolojia ya sauti kwa mambo mengi sauti hunirahisishia kuwasiliana bila kuandika hasa wakati wa mazungumzo ya haraka au mikutano. Pia teknolojia ya sauti hutumika kwenye simu za kisasa, kompyuta na hata magari ambapo unaweza kutoa amri kwa sauti na kifaa kikafanya kazi unayotaka. Mfano ni kutafuta taarifa mtandaoni.